Mimi hupendelea baridi kwa sababu baridi ni hali ya anga mzuri kushinda joto mara nyingi kunapokuwa na joto mimi huhisi vibaya lakini wakati kuna baridi mimi huwa na furaha kama mwezi wa july na juni kenya hapo ndio wakati sisi hupata baridi.

Ndiyo mimi hutumia mitandao ya kijamii kama vile instagramu whatsapp na twitter kuwasiliana na marafiki na familia kwa mara nyingi mimi hutumia whatsapp kwa sababu naweza kupigia mtu yeyote simu na pia twitter ndiyo niweze kupata habari zinavyofanyika.

Somo la sayansi ambayo ninalipenda ni somo la kemia. Nilipokuwa shule ya upili nilipita zaidi kwenye somo la kemia na nilipenda kujua vile elements kwa lugha ya kimombo vinavyofanya na hivyo nikaweza kupendelea somo hilo. Pia ninapenda somo la biolojia ili nijue mwili ya binadamu vile ambayo inafanya kazi.

Muziki ambao ninaupenda sana ni muziki wa bongo, ambao unawimbo na waimbaji wa kiswahili. Ninapenda bongo kwa sababu huwa na beats mzuri na huwa na waimbaji wazuri. Muimbaji ambaye napenda zaidi ni muimbaji anayejulikana kama diamond kutoka nchi ya Tanzania kwa sababu ya huwa na nyombo mzuri. Ya wakati mingi mimi usikiliza muziki ninapo kuwa nikipiga zoezi ama ni usiku kabla ni lale.

Ujuzi ambao ninahitaji kuimarisha ni ujuzi wa kuweza kuongea lugha ya kiswahili vizuri. Mimi ni wa kutoka nchi ya Kenya kwa hivyo kiswahili ambacho nakiongea ni kiswahili kimevunjwa kama lugha ya sheng huwa inaomba kutoka lugha ya kizungu yani lugha ya kimombo. Nchi ya Tanzania wao huweze kuongea kiswahili sanifu na iyo ni ujuzi ambao ningependa kujua ili niweze kuwasiliana na watu mzuri na inavyotakikana.

Mazoezi yangu ya kila siku ambayo ninafanya ni kukimbia na kutembea aah steps elfu kumi. Mara nyingi mimi ufanya zoezi ilo asubuhi ninapuamuka wakati 6 a.m. Na ama juni ninapotokea kazi. Mara kwa wiki mimi upiga zoezi mara 6 kwa wiki na kupumzika siku ya 7. Na hisi vizuri ninapopiga zoezi kwa sababu inanisaidia kukuwa na afia nzuri na pia kuweza kupoteza kilo.

Inategemea aina ya kazi ambayo ninafanya wakati ninapokuwa na, ni kazi ngumu, mimi hupenda kufanya kazi na watu wengine kwa sababu tutaweza kusaidiana. Kama vile kama ni kubeba mizigo mizito ninapenda kusaidiwa na watu kwa sababu siwezi beba peke yangu. Lakini kama nafanya kazi ya kazini kwenye laptop yangu mimi hupenda kufanya kazi kibinafsi ili niweza kufanya haraka na inavyahitajika.